Ndio, napenda maua hasa kwa maana na hisia yanazoleta kuliko uzuri wake wa nje pekee. Maua yanauwezo wa kubadilisha hali ya moyo bila kusema neno lolote. Unapoyaona mara nyingi huleta hisia ya utulivu, furaha na uzuri wa asili. Hata ua moja linaweza kufanya mazingira yaonekane tofauti na yenye uhai zaidi. Napenda maua kwa sababu yanaonyesha uzuri wa maisha kwa njia rahisi lakini ya kina. Yanakuwa polepole, yanahitaji uangalizi, na bado huchanua kwa wakati wake. Hilo hunikumbusha kwamba mambo mazuri katika maisha haya hitaji kwa haraka. Bali, yanahitaji subira na uvumilivu. Kila ua lina umbo na rangi yake, na hilo hunifanya kudhamini utofauti na upekee. Pia, maua yanauhusiano wa karibu na kumbukumbu na hisia. Maua mara nyingi hutumika kuonyesha upendo, shukrani, au pole. Hivyo, yananguvu ya kuwasilisha hisia ambazo wakati mwingine maneno hushindwa. Hili hunifanya nione maua kama luga ya hisia na huruma. Vile vile, napenda maua kwa sababu ya harufu na utulivu unaombotana nayo. Harufu ya maua fulani inaweza kukufanya ujisikie mtulivu au mwenye furaha gafla. Kuwa karibu na maua, hasa katika mazingira ya asili, unasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie karibu zaidi na ulimwengu wa asili.

Ndiyo, napenda kulima bustani kwa sababu shughuli hii inanipa utulivu kwa wa kipekee na kunifanya nijisikie karibu zaidi na asili. Kulima bustani hunifanya nipunguze kasi ya maisha na kuzingatia wakati uliopo. Ninaposhika udongo kwa mikono, kupanda mbegu au kutunza mimea nahisi kama mawazo yangu yanatulia na akili inapata nafasi ya kupumzika. Napenda bustani kwa sababu hunifundisha subira. Mimea haikui kwa haraka na huwezi kuilazimisha ichanue kabla ya wakati wake. Hili hunikumbusha kwamba mambo mengi mazuri katika maisha ya nayahitaji muda, uangalizi na uvumilivu. Kila siku unapohudumia bustani, hata kwa hatua ndogo, unajua unaelekea kwenye matokeo mazuri baadaye. Pia kulima bustani hunipea hisia kutimiza jambo. Kuna mmea ukikuwa kutokana na juhudi zako binafsi, kunaleta furaha ya ndani. Ni hisia ya kujua kwamba kitu hai kinakua kwa sababu ya uangalizi wako. Hilo hunijenga kiakili na kunifanya nijisikie mwenye mchango, hata katika mambo madogo ya kila siku. Vile vile, bustani hunipa nafasi ya kujifunza. Kila mmea una mahitaji yake, kama maji, mwanga na aina ya udongo. Kujifunza kuhusu mahitaji haya hunipanua ufahamu wangu na kunifanya nijifunze kuwajibika zaidi. Pia hunifundisha kukubali kwamba si kila kitu kitafanikiwa na hata kushindwa ni sehemu ya kujifunza.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni maadili na muelekeo wa maisha unawatokana na imani. Dini hunipa muongozo wandani kuhusu namna ya kuishi, namna ya kuwaheshimu watu wengine na namna ya kujitazama mimi mwenyewe. Haishii tu kwenye ibada au taratibu fulani, bali inaingia moja kwa moja katika muenendo wa kila siku. Maamuzi ni nayofanya na jinsi ni navyo watenda wengine. Kipengele muhimu sana kwangu ni mafundisho ya nayo, hizima utu, huruma na haki. Dini hunikumbusha kuwa kila binadamu anadhamani bila kujali tofautizetu. Hili hunisaidia kuwa mvumilivu kusamehe pale inapobidi na kuepuka chuki au ubinafsi uliopitiliza. Ninapoishi kwa kuzingatia maadili haya na hisi amani ya ndani na uwiano katika mahusiano yangu na watu wengine. Pia, dini ni chanzo cha matumaini na nguvu ya ndani. Wakati wa changamoto, huzuni, au halingumu ya maisha, imani hunipa faraja na kunikumbusha kwamba si peke yangu. Huniseidia kukubali mambo nisioweza kuyabadilisha na kunipa nguvu ya kukabiliana na yale ni nayoweza. Hii inanipa udhabiti wamoyo na kunisaidia kuendelea mbele hata pale hali inapokuwa ngumu. Zaidi ya hapo, jamboladini lililo muhimu kwangu ni kutafakari na kuji tathimini, kupitia sala, tafakari au ukim ya wandani. Napata nafasi ya kujichunguza, kutambua makosa yangu na kujirekebisha. Hii huniseidia kukua kiroho na binadamu na kunifanya niwe mwangalifu zaidi katika matendo yangu. Vile vile, dini hunipahisia ya uwajibikaji. Hunikumbusha kwamba matendo yangu ya naathari. Siku kwangu tu, bali pia kwa wengine. Hivyo hujitahidi kuishi kwa kuadilifu, kufanya mema hata ya sipoonekana, na kuwa muaminifu katika yale ya ninayo yafanya. Wajibikaji huuhu nisaidia kuwa na maisha yenye mwele keo na maana.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuanza na kutafakari mwezi uliopita. Najitathmini kwa kina kuhusu mambo niliofanikiwa, changamoto nilizokutana nazo, na maeneo ambayo nahisi bado nahitaji kuboresha. Tafakari hii unisaidia kuelewa hali halisi ya utendaji wangu badala ya kueka malengo bila mwelekeo. Ninajiuliza maswali kama nilitumia muda wangu vipi, nikazizipi nilichukua nguvu nyingi na nizipi zinalipa matokeo mazuri. Baada ya hapo, ugawanya malengo yangu katika makundi tofauti. Kuna malengo ya kazi yenyewe, kama kukamilisha majukumu fulani au kuboresha ubora wa kazi inayofanya, pia naweka malengo ya maendeleo binafsi. Kwa mfano, kujifunza ujuzi mpya, kuboresha mawasiliano kazini au kuongeza nidhamu ya muda kugawanya malengo kwa njia hihi unifanya niwe na mtazamo mpana zaidi wa kazi Sio tu kukamilisha majukumu mbali pia kujijenga kama mfanya kazi Kisha, huwakikisha malengo ni nayoeka niyakweli na ya nayoeza kufikiwa ndani ya mwezi mmoja Huepuka kueka malengo mengi kupita kiasi Kwa sababu huniletia msongo wa mawazo na kunipunguzia motisha. Badala yake, huchagua malengo machache lakini yenye maana na athari kubwa. Kila lengo huligawanya katika hatua ndogo ndogo, ili niweze kulifuatilia kwa uraisi wiki hadi wiki. Ninapenda pia kuiandika malengo yangu chini. Iwe kwenye daftari au sehemu ninayoweza kuyaona mara kwa mara. Kuyaona kwa macho hunikumbusha wajibu wangu na kunifanya ni baki makini hata pale kazi inapokuwa nyingi. Kila mwisho wa wiki huchukua muda mfupi kuangalia maendeleo yangu na kujirekebisha pale inapohitajika. Badala ya kusubiri mwisho wa mwezi, zaidi ya hayo ninazingatia pia mazingira ya kazi na malengo ya jumla ya taasisi au timu ninayofanya na yo kazi. Hii hunisaidia kueka malengo ya nayoendana na mwelekeo wa kazi nzima. Sio ya malengo ya binafsi pekee. Ninapofanya hivyo na hisi mchango wangu unaonekana na ninafanya kazi kwa kusudi zaidi.

Kipaumbele changu kikubwa kazini, inapokuja swala la mawasiliano ni uwazi na uelewano. Mawasiliano yanapokuwa wazi, kila mtu anaelewa nini kinatarajiwa kwake. Kwanini kazi fulani inafanywa, na ni kwa namna gani inapaswa kufanyika. Hili, hupunguza mkanganyiko, makosa yasiyo ya lazima, na migongano inayoweza kuepukika. Ninathamini sana mawasiliano yanayosemwa kwa uwazi lakini kwa heshima bila kuficha taarifa muhimu au kuwacha mambo katika hali ya kubahatisha Kipaombele kingine muhimu ni kusikiliza kwa makini, mawasiliano sio kuzungumza tu Bali pia ni kusikiliza kwa thati kile wengine wanachosema Ninapowasiliana kazini hujitahidi kuwapa watu nafasi ya kueleza mawazo yao maoni yao na hata changamoto wanazokutana nazo kusikiliza kwa makini hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti na kunifanya nichukue maamuzi yaliyo bora zaidi. Pia hufanya wafanyakazi wenzangu wajihisi kudhaminiwa na kuheshimiwa. Heshima katika mawasiliano ni jambo la msingi sana kwangu. Hata pale panapokuwa na tofauti za mawazo au shinikizo la kazi. Ninajitahidi kuwasiliana kwa lugha yenye staha na mtazamo chanya. Heshima hujenga mazingira mazuri ya kazi, ambapo watu hawana hofu ya kuuliza maswali, kutoa mapendekezo au kukiri makosa. Mazingira kama haya huongeza ushirikiano na huimarisha mahusiano kazini. Pia ninadhamini mawasiliano ya wakati muafaka. Kuwasiliana kwa kuchelewa kunaweza kusababisha kazi kusimama au kufanyika vibaya. Kwa hivyo, ninapojua kuna taarifa muhimu, mabadiliko au maamuzi yanayohitaji kujulikana. Hujitahidi kuwasilisha mapema iwezekanavyo. Mawasiliano ya mapema husaidia watu kupanga kazi zao vizuri na kupunguza msongo wa mawazo.

Kipawa nilicho nacho ni uwezo wakuelewa mambo kwa kina na kuyaeleza kwa njia ilio uwazi na rahisi kueleweka. Mara nyingi napata urahisi wakuchukua wazo ngumu, kulivunja vipande vidogo na kulifanya lieleweke kwa watu wa viwango tofauti. Hii hunisaidia sana katika mawasiliano, kushirikiana na wengine na hata katika kujifunza mambo mpya. Ninapo fafanua jambo hupenda kutumia mifano ya karibu au maisha ya kila siku ili ujumbe ufike moja kwa moja bila mkanganyiko Pia nina kipawa cha kusikiliza kwa makini.Ninapo zungumza na mtu hujitahidi kumpa mda na umakini wangu kamili Hii hunisaidia kuelewa hisia, mawazo na mahitaji ya mtu mwingine. Hata pale asi asipoyasema moja kwa moja, kipawa hiki hunifanya niwe mtu anaefikiwa kirahisi na wengine hujisikia huru kushirikisha mawazo au changamoto zao. Kusikiliza hunisaidia kujifunza mengi kutoka kwa watu tofauti na kunipanua matazamo wangu wa maisha. Kipawa kingine ni uvumilivu na utulivu katika kukabiliana na changamoto. Ninapokutana na hali ngumu, siharakishi kukata tamaa. Badala yake hutulia, hutafakari na kutafuta suluhisho hatua kwa hatua. Uwezo huu hunisaidia kuendelea mbele hata pale mambo yanapokuwa mangumu au yanachukua muda murefu kufanikiwa. Pia hunisaidia kuapa moyo wengine pale wanapohisi kuchoka au kukata tamaa. Zaidi ya hayo nina kipawa ya kujifunza kutokana na makoza. Badala ya kuona kosa kama mwisho wa safari, huliona kama somo. Ninapo kosea, hujitadhamini, hujiuliza ni wapi nilipo kosea ni nini ni ninaweza kufanya tofauti wakati ujao mtazamo huu, hunisaidia kukua binafsi na kuboresha uwezo wangu kadri muda unavyo pita.

Maranyingi wikiendi, huitumia kama muda wakupumzika na kujirejesha baada ya wiki ndefu ya kazi. Kwanza kabisa, hujitahidi kupunguza haraka ya maisha ya kila siku na kuchuka mambo kwa utulivu zaidi. Huamuka bila presha ya ratiba kali, huchukua muda wa kutafakari na kupanga kwa ufupi mambo muhimu ni na yotaka kufanya kabla wikiendi haijaisha. Hii huenisaidia kwanza siku kwa hali utulivu na mawazo yalio pangika. Sehemu kubwa ya weekendi huitumia na familia au watu wakaribu upenda kuzungumza nao kwa kina, kushirikiana hadhi na kucheka pamoja Mara nyingine tunakaya tunakufurahia muda kwa pamoja bila kufanya jambo kubwa Kwa sababu uwepo wa wenyewe hunipafuraha na faraja na usiano haya hunipa nguvu ya kihisia na hunifanya nijihisi ni mishikamana na watu ninao wajali Pia hutumia wikendi kufanya mambo ni nayo ya penda lakini huwa sipati muda wa kuyafanya katikati ya wiki. Hii inaweza kuwa kusoma, kusikiliza muziki, kutazama vipindi vya kuvutia au kufanya shughuli ndogo zinazoburudisha akili. Shuguli hizi hunisadia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijihisi huru zaidia kia akili. Wakati mwingine, wikiendi huitumia kujitunza, pinafsi, hii inaweza kuwa kufanya mazowezi mepesi, kutembea au kukaa kimya ni kitafakari kuhusu maisha yangu. Malengo yangu na muelekeo ninauchukua muda huwa faragha hunisaidia kuji, elewa, zaidi na kujipanga upya kabla ya kuanza wiki nyingine. Pia, sipuuzi kabisa majukuma madogo ya nyumbani, ingawa sipendi kuyafanya yote kwa siku moja, hugawanya kazi kidogo kidogo, ili nisiwe na mzigo mkubwa. Kufanya haya, unipa hisia ya nidhamu na kunifanya nianze wiki nikiwa nimepunguza mzigo ya nyuma.

Ndiyo, kupiga kura ni jambo ninaloliona kuwa muhimu sana katika maisha ya kijamii na kitaifa. Kupiga kura kwangu ni njia kushiriki moja kwa moja katika maamuzi yanayoathiri jamii na nchi kwa ujumla. Ni fursa ya kutumia sauti yangu kwa amani na kwa utaratibu uliowekwa. Badala ya kulalamika bila kushiriki katika mchakato na kwa mabadiliko, ninapopiga kura huona kama ninatimiza wajibu wangu kama raia. Ni ishara ya kuajibika na kujali mstakabali wa pamoja Kupitia kura, tunapata nafasi ya kuchagua viongozi au maamuzi tunayoyaona yanafaa kulingana na maadili, mahitaji na matarajio ya jamii Hata kama mabadiliko hayaonekani maramoja kushiriki kunanipa hisia ya kuwa sehemu ya safari ya muda mrefu ya maendeleo Pia kupiga kura hunifanya nijifunze zaidi kuhusu maswala mbali mbali yanayohusu uongozi, sera na mwelekeo wa nchi. Kabla ya kupiga kura, kutumia muda kusikiliza, kusoma na kufikiria kwa kina ili kuelewa chaguo zilizoko.

Harufu ninayoipenda ni ile inayonipa utulivu na hisia ya kuridhika ndani ya moyo. Kwa mfano, harufu ya maua kama waridi au jasmini hunifanya nijisikie tulivu na furaha kidogo. Kila ni napo ipata. Harufu hizi si tu zinavutia pua, bali pia zinachochea hisia nzuri. Kumkumbusha mambo mazuri au hata kumbu kumbu za nyakati tulivu na za furaha. Ni aina ya harufu inayopunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie karibu na asili Pia napenda harufu ya chakula kilichopikwa vizuri kama mkate wa moto, kahawa mpya, au supu yenye viungo safi Harufu hizi hunipa hisia ya faraja na usalama kama vile nyumba ni mahali ambapo unahisi huru na salamu Wakati mwingine, harufu ya chakula si tu ya kula Bali pia inabeba kumbu kumbu za familia, marafiki na nyakati za furaha Hii inafanya harufu iwe na mana ya kihisia zaidi ya kiakili Harufu ya mvua inavutia sana pia Hii ni harufu ya udongo, baada ya mvua au upepo mwanana Unaosambaza harufu ya mimea Harufu hii hunisaidia kupumzika na kunirudisha kwenye hali ya utulivu wa asili ni kama ishara ya mwanzo mpya, hali ya upya na inakumbusha kwamba maisha yana misimu yake na kila jambo lina wakati wake wa kustawi. Zaidi ya hayo, napenda harufu ya viongo na miti. Kama mdalasini, lavenda au mkaa, harufu hizi hunipa hisia ya amani. Zinaimarisha mawazo mazuri na mara nyingine husaidia hata kulala vizuri. Harufu hizi ni nzuri hasa pale ni napohitaji kuzingatia, kufikiri, au kutafakari kwa utulivu.

Napenda shati zaidi kuliko tishati. Kwa sababu shati hunipa hisia ya mpangilio na hufanya niwe na mtazamo wa heshima, kazini na kwenye shughuli za kijamii. Shati lina muundo maalumu. Linaweza kushikamana vizuri na suti au suruali. Na linalinipa heshima ya kimtazamo. Jambo ambalo tishati mara nyingi halitoi, ninapovaa shati nahisi niko tayari, sio tu kufanya kazi, bali pia kushiriki katika mazungumzo au mikutano kwa kujiamini zaidi. Pia shati hunipa furusa ya utofauti wa mtindo, kuna rangi, mifumo na aina nyingi za shati zinazoweza kuendana na hali ya hewa, mazingira au mudi yangu siku hiyo. Hii inafanya mavazi yangu kuwa na mvuto zaidi na kunipa nafasi ya kujieleza kidogo kwa njia ya sura bila kupoteza heshima na nidhamu Hata hivyo tishati ina faida zake ni rahisi kuvaa haina kizuizi cha namna ya mchanganyiko na mara nyingi huwa ya starehe zaidi Tishati ni nzuri pale mtu anapenda urahisi na haja hata akiwa kuonekana rasmi kama wakati wa kikizo au shughuli za burudani, lakini binafsi napendelea shati kwa sababu linanipa hisia ya mpangilio, nidhamu na kujiamini zaidi katika mazingira, rasmi au yenye changamoto. Zaidi ya hayo, shati hunifundisha utunzaji wa vitu. Huweka changamoto kidogo kwa mfano kulisafisha vizuri, kulikaza na kulitunza. Shughuli hizi ndogo hunifundisha umakini na heshima kwa vitu vyangu binafsi Hii ni sehemu ya utu wangu na inakuza nidhamu ambayo hupitia zaidi ya mavazi pekee yake.

Napendelea zaidi paka kuliko mbwa. Ingawa ninaona kila mmoja ana sifa zake za kipekee. Paka hunivutia kwa sababu utulivu wao na namna wanavyojitengemea. Hawahitaji uangalizi wa karibu kila wakati na mara nyingi hujua jinsi ya kujipa muda wao wenyewe. Tabia hii hunifanya nijisikie huru zaidi hasa katika mazingira yenye shughuli nyingi au ratiba iliyojaa majukumu Paka pia wana namna ya kipekee ya kuonyesha upendo Ingawa hawapigi kelele au kuonyesha furaha kwa njia ya wazi sana ishara zao ndogo kama kukaa karibu kujipinda au kusugua mwili wao huonyesha uaminifu ukaribu wa kina hii hunifanya nihisi kuwa uhusiano kati yangu na paka Unajengwa kwa taratibu, kwa heshima na kuelewana Zaidi ya hayo, paka hupenda usafi na hujitunza wenyewe kwa kiasi kikubwa Tabia hii inanivutia kwa sababu inionyesha nidhamu na utulivu kuwa nao nyumbani huleta hali ya amani na mara nyingi, huifanya nyumba ihisi tulivu zaidi Wakati mwingine, kuangalia wakipumzika au wakitembea taratibu Unasaidi hata mimi kutulia na kupunguza msongo wa mawazo Hata hivyo ninatambua kuwa mbwa pia wana sifa nzuri sana. Mbwa hujulikana kwa uaminifu mkubwa, ulinzi, na uwezo wa kuonyesha furaha kwa uwazi. Kwa watu wanaopenda shughuli nyingi, matembezi ya mara kwa mara, na uhusiano wa karibu unaoonekana wazi, mbwa wanaweza kuwa chaguo nzuri sana. Wana uwezo wa kuleta nguvu na furaha kubwa katika maisha ya mtu. Kwa upande wangu, mazingira ninayothamini zaidi ni yale ya utulivu, uhuru na nafasi ya faraha. Ndio, maana napenda paka. Hawalazimishi mwingiliano, lakini wanakuwepo pale unapohitaji. Uwepo wao ni wataratibu, lakini wa maana. Na hunifundisha thamani ya utulivu, uvumilivu na kuheshimu nafasi ya mwingine.

Upande wangu uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni ule wa kufanya kazi na watu tofauti tofauti. Hasa pale ambapo kulikuwa na shinikizo au changamoto. Kuna wakati nilifanya kazi ambayo ilihitaji kushirikiana na watu wenye tabia, mitazamo na viwango tofauti vya uelewa. Hapo ndipo nilijifunza kuwa kazi sio tu kufanya majukumu yako. Mbali ni kuwasikiliza wengine kuwa mvumilivu na kujua namna ya kuwasiliana vizuri. Kuna watu unakuta wanapenda maelekezo ya moja kwa moja. Wengine wanahitaji ueleze kwa upole na wengine wanahitaji ufuatiliaji wa karibu. Huo ulikuwa somo kubwa sana kwangu. Pia nilijifunza mengi kupitia makosa kazini. Kuna wakati mambo hayakuenda kama yalivyopangwa, Labda ulifanya uamuzi wa haraka au kufikiria athari zake mapema Lakini baada ya hapo unakaa chini unajitathmini unaona ulipojikwaa na unajifunza jinsi ya kufanya bora zaidi wakati ujao Uzoefu huo unakujanga sana kuliko mafanikio peke yake vile vile kufanya kazi chini ya muda mfupi au presha kulinifundisha nidhamu ya kupanga vipaumbele Unajifunza nini kifanyike kwanza nini kinasubiri na jinsi ya kubaki mtulivu hata kama mambo yanapokuwa mengi huo ni ujuzi unaokusaidia hata nje ya kazi kwenye maisha ya kawaida.

Kwa upande wangu, napendelea sana viatu vinavyokuwa vizuri miguuni. Sipendi vyatu vinavyobana au vinavyofanya mtu achoke haraka. Kama kiatu kina ruhusu mguu kupumuwa na kutembea bila maumivu, basi hicho ndicho nachokiona kinafaa. Mara nyingi napenda viatu vya kawaida vinaviyoweza kuvaliwa katika hali tofauti. Unaweza kuvivaa ukianda kazini, sokoni, au hata kutembea na marafiki. Aina hii ya viatu inanirahisishia maisha kwa sababu siitaji kubadilisha viatu kila mara. Hata hivyo, kuna nyakati ambazo napendelea viatu vya ngozi. Hasa pale unapohitaji kuonekana nadhifu zaidi. Viatu vya aina hio vinafaa kwenye sherehe, mikutano, au hafla maalumu. Vinampa mtu muonekano wa heshima na mpangilio mzuri.

Kwa kawaida, nikiangalia namna ya kuboresha mchakato ya kazi, huanza kwanza kwa kuielewa kazi yenyewe kwa kina. Ni muhimu kujua kila hatua ya kazi inafanywaje. Nani anahusika, na ni wapi kunapojitokeza kuchelewa au matatizo. Bila kuelewa mchakato mzima, ni vigumu kufanya maboresho ya maana. Baada ya hapo, huangalia kama kuna hatua zisizo za lazima. Wakati mwingine kazi inakuwa ndefu kwa sababu kuna mambo yanayorudiwa au yanafanywa bila sababu ya msingi. Nikiona jambo linaweza kufanywa kwa njia rahisi au kwa muda mfupi, hulipendekeza libadilishwe ili kuokoa muda na nguvu. Pia, huweka mkazo kwenye mawasiliano mazuri kazini. Kazi nyingi zinachelewa kwa sababu watu hawajaelewana vizuri. Nikihakikisha kila mtu anajua wajibu wake na matarajio yaliyo mbele yake, kazi inakuenda kwa urahisi zaidi na migogoro inapungua. Zaidi ya hilo ujaribu kupanga kazi mapema, kupanga ratiba, kueka vipaumbele na kugawa muda vizuri husaidia sana kuboresha utendaji kazi. Kazi inapopangwa vizuri hata changamoto zikijitokeza ni rahisi kuzishughulikia bila msongo mkubwa. Mwisho napenda kusikiliza maoni ya wengine. Watu wanaofanya kazi moja kwa moja mara nyingi wanajua changamoto zake kuliko mtu yeyote. Kupokea maoni yao na kuyafanyia kazi kunasaidia kuboresha mchakato ya kazi kwa njia endelevu na yenye manufaa kwa kila mtu.

Ndiyo, nimeshawai kutembelea ziwa na mtu. Na uzoefu huo huwa wakupendeza sana. Kuna kitu cha kipekee kinachokufanya ujisikia utulivu unapokuwa karibu na maji yanayotiririka au yaliyotulia. Nilipofika mtoni, nilifurahia sana kuona maji yakitiririka pole pole. Kusikia sauti yake na kuona watu wakifanya shughuli zao pembeni kama vile kuosha, kuvua samaki au kupumzika tu. Mazingira ya mto, yanakuwa na hewa safi. Na mara nyingi unahisi kama wazo yote mazito yanapungua. Kwa upande waziwa, hali yake ni tofauti kidogo. Kwa sababu maji yanakuwa yametulia zaidi. Unapoangalia upepo wa maji Unahisi amani fulani moyoni. Kuna watu wanapenda kukaa tu kimya. Wengine wanapiga picha. Na wengine wanafanya matembezi kando ya ziwa. Ni sehemu mzuri sana ya kupumzika na kujitenga na kelele za kawaida za maisha.

Ndiyo, nimesha wai kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe, na wazo hilo limekuwa likinijia mara nyingi. Kuwa na biashara yako kuna kupa uhuru fulani wakufanya maamuzi na kupanga mambo kwa mtazamo wako mwenyewe. Nilipoanza kuwaza hilo, nilijikuta nikifikiria kwanza ni biashara gani itanifaa, kulingana na uwezo na kile kinacho kipenda. Sio kila biashara inamfaa kila mtu, ahiyo ni muhimu kujijua vizuri kabla ya kuanza. Pia nilifikiria changamoto zake. Kwa sababu biashara siyo rahisi kama watu wengine wanavyo dhani. Kuna suala la mtaji ambalo maranyingi uwa kikwazo kikubwa. Unahitaji kupanga vizuri pesa zako, kujua utaanza na kiasi gani, na biashara itachukua muda gani kuanza kuleta faida. Hilo linahitaji uvumilifu na nidhamu kubwa. Pia nilitambua kuwa kuanzisha biashara kunahitaji kujifunza kila wakati. Una jifunza jinsi ya kuwa hudumia wateja, kuwa simamia mapato na matumizi na kushugulikia changamoto zinazo jitokeza kila siku. Ingawa ni kazi ngumu inaleta kuridhika pale unapoona biashara inakua taratibu.

Ndiyo, nimesha wai kununua tiketi za Tukio na uzoefu huo ulikuwa wa kuvutia. Mara ya kwanza nilikuwa na hamu sana kwa sababu nilikuwa nataka kuhudhuria Tukio nililolipenda hivyo ili nibidi nijipange mapema ili nisikose na fasi. Kununua tiketi kulinifanya nijisikie kama tayari nimeshaanza kushiriki Tukio hilo hata kabla halijatokea. Unapokuwa na tikiti mkononi, unakuwa na furaha, fulani na matarajio makubwa. Una, endelea kuwaza kuhusu siku ya Tukio. Watu utawakutana nao na burudani itakavyo kuwa. Kulikuwa pia na changamoto kidogo. Hasa kuakikisha unanunua tikiti halali na kwa wakati unajifunza kuwa ni muhimu kuwa makini. Kuhuliza maswali na kufuata taratibu za hihi ilikuepuka usumbufu badae. Siku ya Tukio ilipofika, nilihizi furaha zaidi ya sababu nilikuwa tayari nimesha jipanga. Kuingia kwenye tukio kulikuwa rahizi na nilifrahia kila kitu bila wasiwazi.

Kwa kawaida, ninatazama video mtandaoni kwenye maeneo mbalimbali. Kulingana na kile ninachotaka au kile ninachofurahia. Hapa ni baadhi ya maeneo ambayo watu wengi huenda kuangalia video. Mitandao ya kijamii Hapa huwa kuna video fupi za burudani, elimu, vichekesho na mambo ya kila aina ambayo yanavutia. Majukwa ya video kuu. Kuna video ndefu zaidi kama mafunzo, mazungumzo, dokumentari au video za wasanii. Tovuti za habari na burudani. Hapa unaweza kupata video za habari, mpya, onyesho maalum au mazungumzo ya kina kuhusu mambo yanayotokea duniani.

Kwanza mradi mpya wa kazi ni mchakato unaohitaji mpangilio mzuri, uwazi na nidhamu. Hapa nitakuelezea hatua zinazofanya mradi uanze kwa urahisi. Kwanza, fafanua lengo la mradi. Kila mradi lazima uwe na lengo lililo wazi. Hili linaweza linaelezea ni kitu gani mradi unalenga kufanikisha. Kwanini ni muhimu na ni nani watakao adhirika. Lengo lililo wazi, linasaidia kila mtu anayehusika kuelewa ni nini kinapaswa kufanikishwa. Pili, panga hatua za kazi. Baada ya kujua lengo, huandaa mpango wa hatua kwa hatua. Unaangalia ni nini kitatakiwa kwanza. Nini kinafuata na ni rasilimali gani zinahitajika. Mpangilio huu unasaidia kuepuka kuchanganyikiwa na kudumisha mtiririko mzuri wa kazi. Tambua rasilimali na timu. Kila mradi unahitaji watu na vifaa vinavyosaidia kufanikisha kazi. Ni muhimu kujua ni nani atakaehusika, nani atakaesimamia na ni vifaa gani vinavyohitajika. Hii usaidia mradi kusoga bila usumbufu. Ni, weka muda wa na ratiba. Weka muda wa kuanza na kumaliza kila hatua. Ratiba usaidia kila mtu kujua lini kazi inapaswa kufanyika na inasaidia kudhibiti kuchelewa au msongamono wa kazi. Tano, fuatilia maendeleo. Kadri mradi unavyoendelea ni muhimu kufuatilia ni hatua zipi zimekamilika na ni changamoto gani zimejitokeza. Hii inasidia kurekebisha makosa mapema kabla hayajawa makubwa sita, tadhmini na marekebisho Mwisho, baada ya hatua fulani, hakikisha unafanya tadhmini ya matokeo ya kuona kama lengo linatimizwa Ikiwa kuna mambo yanayohitaji kuboreshwa fanya marekebisho mapema Kwa ufupi, kuanza mradi mpya ni mchanganyiko wa kupanga, kusimamia rasilimali na kufuatilia maendeleo Ukiweka hatua hizi wazi, mradi unaanza kwa nguvu na una nafasi kubwa ya kufanikishwa.

Kwa upande wangu, sipendi sana kuvaa vipuli, lakini ninaelewa kwanini watu wengine wanavipenda. Kwa baadhi ya watu, vipuli ni sehemu ya mtindo na vinawafanya wajisikia vizuri na kujiamini zaidi wanapovaa. Kuna vipuli vya aina nyingi, vingine ni vidogo na vya kawaida, vingine ni vikubwa na vinavutia macho, watu huchagua kulingana na mavazi yao au tukio wanaloenda. Hilo linaonyesha jinsi, vipuli vinavyoweza kutumika kama njia kujieleza. Ingawa mimi sivai mara nyingi naona vipuli vinaweza kuongeza uzuri na mvuto kwa mtu anavipenda. Muhimu zaidi ni mtu ajizikia huru na vizuri na kile anachovaa. Bila kujali mtazamo wa wengine.

Kazini, nashughulikia muda kwa kupanga na kuzingatia vipaa umbele. Kwanza huanza kwa kuandika orodha ya kazi zote zinazohitajika kufanywa siku hiyo au wiki hiyo. Kila kazi hupatiwa muda maalumu kulingana na umuhimu wake. Kisha huweka vipa umbele. Kazi muhimu zaidi au yenye muda mfupi hupewa kipa umbele cha kwanza. Na kazi zisizo za dharura huachwa mwishoni au kupewa muda wa kuendelea baadae. Hii husaidia kuepuka msongamano wa kazi na msongo wa mawazo. Pia hujaribu kugawa kazi kwa vipindi. Badala ya kufanya kila kitu kwa wakati mmoja, kazi hugawanywa kwenye sehemu ndogo na katikati ya kila kipindi, kuna mapumziko madogo. Hii husaidia akili na mwili kubaki makini na haina uchovu mkubwa. Mara nyingine huweka muda wa kuchunguza maendeleo. Kila mwisho wa kipindi au siku, huangalia ni kazi zipi zimekamilika, ni jangamoto gani zimejitokeza na ni kazi zipi zinahitaji marekebisho au muda zaidi.

Ndio, ninawafahamu majirani zangu kwa kiwango fulaini. Ingawa si wote kwa karibu sana. Kila mmoja anatabia yake na uhusiano wetu ni tofauti. Kuna majirani ambao ni wakaribu na kila wakati wanapenda kusaidiana. Na wengine ni wa kawaida. Wanashirikiana pale inapohitajika tu. Maranyingi tunakutana kwa kujenga uhusiano wa kawaida. Kama vile kusema salamu, kuzungumza kidogo kuhusu hali ya hewa, au kuulizana habari ndogo ndogo za kila siku. Hii inasaidia kuunda mazingira ya amani na urafiki ndani ya mtaa Pia, baadhi ya majirani ni muhimu pale unapohitaji msaada wa haraka kama kuangalia nyumba ikiwa hauna au kusaidia kubeba mizigo uhusiano mzuri na majirani unarahisisha maisha na unaleta hisia ya usalama na mshikamano wa kijamii.

Kuna baadhi ya tabia za watu zinazo nichukiza. Hasa zile zinazo haribu mawasiliano au zinapelekea kutopendana na wengine. Moja ya tabia kubwa ni ukosefu wa heshima kwa wengine. Watu ambao hawasikilizi wengine, wanapuuza mawazo au hisia za watu, au kujaribu kuthibiti kila jambo bila sababu. Hiyo inasababisha kuchanganyikiwa wana kuchukizwa. Tabia nyingine ni kusubiri kila kitu kinachotokea bila kupanga au kutekeleza majukumu. Hii huleta usumbufu kwa wale wanao jitahidi kufanya kazi au kuzingatia ratiba. Wakati wengine inasababisha kuchelewa au matatizo ambayo hayakua lazima. Pia uvivu au kujaribu kudanganya wengine ni tabia inayokasirisha sana. Watu wanaojihusishana na maneno yasio ya kweli au kufanya mambo bila uwajibikaji wanasababisha kushindwa kuaminiana na hiyo inasababisha hasira na kuchukizwa. Kwa kifupi, ninachukizwa zaidi na tabia zinazo haribu heshima, uwajibikaji na mawasiliano mazuri. Wakati mtu anapo heshimu wengine, kuna makini na maneno na matendo yake. Basi, maisha ya kila siku yanakua rahisi na furaha inapatikana.

Kuhimiza ushirikiano katika timu ni jambo muhimu sana. Kwani kazi nyingi hufanikishwo kwa urahizi pande kila mshiriki anaposhirikiana vizuri. Kwa kawaida ninafanya mambo yafuatayo. Moja, kuweka mawasiliano wazi. Kila mtu anapaswa kujua ni nini kinatarajiwa kwake na ni jinsi gani anavyoweza kushirikiana na wengine. Nikihakikisha maelezo yote yanatolewa wazi. Timu inakua na uelewa sawa na inashirikiana bila mchanganyiko Pili, kuhamasisha kuheshimiana timu inashirikiana vizuri pale kila mtu anapoheshimiana Nikihakikisha kila mshiriki anadhaminiwa mawazo yake ya nasikilizwa na kila mtu ana nafasi ya kutoa mchango wake Hii huunda mazingira yenye amani na heshima Tatu, kuweka malengo ya pamoja ushirikiano huimarika pale timu inapoelewa malengo yanayolenga wote Nikihakikisha kila mtu anajua jinsi kazi yake inavyosaidia kufanikisha malengo ya timu na hivyo kila mshiriki anahamasika kufanya kazi kwa bidii kushirikisha mawazo na suluhisho Nikihimiza kila mtu kutoa mawazo yake na kushirikiana kutafuta suluhisho timu inakuwa na ubunifu zaidi na kila mtu anahizi ni sehemu muhimu ya mradi Tano, kutoa msaada pale inapo hitajika ushirikiano ni zaidi ya maneno ni matendo Nikihakikisha wenzangu wanapokuwa na changamoto niko tayari kusaidia na kushirikiana nao ili kazi isikose.

Kushughulikia wateja kunahitaji uvumilivu, heshima na ustadi wa mawasiliano. Kwa kawaida, na shughulikia wateja kwa njia ifuatayo. Moja, kuwasikiliza kwa makini. Kila mteja anapenda kuhisi kusikilizwa. Nikihakikisha kila jambo wanalosema linaangaliwa kwa makini, ninaelewa tatizo au mahitaji yao kabla ya kutoa suluhisho. Pili, kuwaheshimu. Heshima ni msingi wa uhusiano mzuri. Haijalishi mteja anachukia kitu, mchangamfu au mwenye shinikizo nashughulikia nae kwa heshima bila kupinga au kuonyesha hasira. Tatu, kutoa maelezo wazi. Baada ya kusikiliza natoa maelezo rahisi na yanayoeleweka kwa suluhisho au hatua zinazofuata. Hii husidia kuepuka kuchanganyikiwa au malalamiko zaidi. Nne, kutatua matatizo kwa haraka na kwa uangalifu. Nikihakikisha tatizo linatolewa na mteja linashughulikiwa haraka bila kuchelewesha bila sababu nikizingatia kila hatua ya suluhisho ile mteja ajisikie kuridhika. Tano, kufuata kwa mara nyingine. Baada ya kushughulika mteja, mara nyingine huangalia kama tatizo limekwisha au mteja yupo tayari. Hii huwaonyesha uajibikaji na huimarisha uhusiano.

Ndiyo nime shawai kujaribu kujifunza kupiga gitaa. Ingawa haiku fika kiwango cha juu sana. Mwanzoni ilikuwa changamoto kidogo. Hasa kuzoea kushika nyuzi na kupanga vidole vizuri. Vidole vilikuwa vinauma. Na wakati mwingine sauti haiku toka vizuri kama nilivyotarajia. Hata hivyo nilifraia mchakato wa kujifunza. Nilianza na midundo rahisi na nyimbo za kawaida. Na pole pole nikaanza kuelewa jinsi gitaa li na viofanya kazi. Kila mara nilipopata mdundo sahihi, ili nipafuraha na hamasa ya kuendelea kujifunza zaidi. Kilicho nifundisha zaidi ni kuwa subira ni muhimu sana. Kupiga gitaa si kitu kujifunza kwa haraka, kinahitaji mazoezi ya mara kwa mara. Ingawa si kuendelea kwa muda mrefu, uzoefu huu ulinifundisha kuwa muziki ninjia nzuri ya kujieleza na kupunguza mawazo.

Mchezaji wa michezo ni nayempenda sana ni Cristiano Ronaldo. Anasifa nyingi zinazo nifanya ni mpende na kumheshimu kama mchezaji. Kwanza ni mchovu wa kazi na nidhamu. Ronaldo anajiti hidi kila wakati kwenye mazoezi. HafikiI mafanikio kwa bahati tu. Bali kwa bidiI kubwa na kujituma bila kuchoka. Hii ni somo kubwa kwa yeyote anayefanya kazi yoyote. Pili ni mchezaaji mwenye talanta ya kipekee. Ana uwezo wa kufanikisha mashuti magumu, dribling nzuri na mpira wake unanguvu na usahihi mkubu kuangalia Ronaldo akicheza ni burudani kwa macho na pia kuna somo la mbinu ya kucheza mpira Tatu ni kiongozi ndani na nje ya uwanja anaweza kuamasisha wenzake kuonyesha mfano wanidhamu na mara nyingi anajitolea kusaidia wateule wengine watimu Hii inaonyesha kuwa si tu mchezo bali pia utu na maadili ni muhimu Mwisho napenda jinsi anavyo penda kushirikiana na mashabiki wake. Hata akiwa mbali anajitahidi kuonyesha shukrani na kuhamasisha vijana wanaotaka kufanikisha ndoto zao. Kwa kifupi, Cristiano Ronaldo si tu mchezaji wa mpira bali ni mfano wa bidii, nidhamu na uongozi na hiyo ndiyo inayonifanya ni mpende zana.

Napenda sana kutumia muda na familia yangu kwa sababu huo ndiyo muda unaonipa furaha na amani ya moyo. Mara nyingi tunapenda kukaa pamoja tukizungumza, tukishirikiana hadithi za kila siku na kucheka. Mazungumzo ya kawaida husaidia kuimarisha uhusianao na kufanya kila mtu ajisikie karibu na mwingine. Pia napenda kula pamoja na familia, kukaa mezani kushiriki chakula na kuzungumza kuhusu mambo mbali mbali ni jambo linalonifurahisha sana. Huo ni wakati mzuri wa kubadilishana mawazo na kujua kinachoendelea kwa kila mmoja Wakati mwingine tunapenda kutembea au kuenda matembezeni kama vile kutembelea ndugu marafiki au maineo ya karibu kwa ajili ya kupumzika safari ndogo ndogo hizi hutusaidia kubadilisha mazingira na kujenga kumbu kumbu nzuri za pamoja.

Mara nyingi ninacheza na marafiki zangu wa karibu. Hawa ni watu ninaoelewana nao vizuri. Tunafurahia pamoja na tunaweza kucheka bila kuogopa kuwa hatutakubaliana. Kucheza nao kunanifanya nijisikie huru na kupumzika kutoka kwa shughuli za kila siku. Pia mara nyingine ninacheza na ndugu zangu. Cheza nao ni tofauti kidogo kwa sababu kuna mshikamano wa familia. Na mara nyingi tunajifunza kushirikiana. Kuhesabu au kushindana kwa furaha bila chuki. Hii husaidia kuimarisha uhusiano wa kifamilia na kuunda kumbukumbu nzuri. Wakati mwingine, napenda pia kucheza na wenzangu, wa shule au kazini. Hasa mchezo rahisi kama mpira au michezo ya kielelezo. Hii husaidia kuondoa msongo, kuimarisha mshikamano wa kikundi na kufanya kila mtu ajisikie sehemu ya timu.

Ndiyo, napenda kukimbia. Hasa kwa ajili afya na kujisikia vizuri. Kukimbia hunisadia kuondoa mawazo mazito, kupunguza msongo na kunifanya nijisikia mchangamfu baada ya kumaliza. Hata nikikimbia kwa muda mfupi, mwili na akili, hujisikia nafuu. Napenda zaidi kukimbia asubui au jioni, wakati hali ya hewa iko tulivu. Kukimbia wakati huo, kunanipa nafasi ya kufurahia mazingira, kusikia upepo, na kuanza au kumaliza siku kwa utulivu. Pia hunisaidia kupanga mawazo yangu vizuri. Wakati mwingine, kukimbia hua changamoto. Hasaa pale mwili unapukua umechoka, lakini nidhamu na kujiamini hunifanya niendelee. Kadri unavyoendelea kukimbia mara kwa mara, mwili huanza kuzoea na unajisikia nguvu zaidi.

Mara nyingi mchana napenda kula chakula cha kawaida kilicho na proteini, wanga na mboga. Ili nipate nguvu za kuendele na shughuli za siku. Kwa mfano, mara nyingi napata mlo wa wali na maharagwe au wali na samaki. Pamoja na mboga za majani kama sukumawiki au mchicha. Hii hutoa mchanganyiko mzuri wa nguvu na virubutisho muhimu. Wakati mwingine, napendelea pia chakula cha haraka kindogo kama sandwichi au chapati na mayai. Hasa pale sijapanga mlo mzito au nikiwa kazini. Nirahisi na kinatosha hadi muda wa chakula cha jioni. Pia napenda kuhakikisha napata matunda kidogo mchana kama ndizi au tufaha ili niwe nanishati na nisiwe na njaa haraka baada ya muda mfupi.

Kama ningependa kuwa na uwezo fulani, napenda sana kuwa na uwezo wa kuelewa haraka kila jambu. Kama ningependa kuwa na uwezo fulani, napenda sana kuwa na uwezo wa kuelewa haraka kila jambu. Pili ningependa kuwa na uwezo na kuzungumza na kueleweka na kila mtu hii ingefanya mazungumzo kuwa rahisi kuondoa migogoro na kuweza kushirikiana vizuri na watu tofauti tofauti pia ningependa kuwa na uwezo wa kudhibiti hisia zangu vizuri hasaa wakati wa changamoto au msongo hii ingefanya nijiskie mvumilivu nifanye kazi kwa ufanisi na nisaidie wengine kuwa na amani pia.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio, hasa wakati ninapokuwa nyumbani au njiani. Radio inanipa burudani na taarifa kwa wakati mmoja, bila kuhitaji kuangalia skrini. Unafungua tu radio unasikiliza na unaendelea na shuguli zako nyingine. Napenda zaidi vipindi vya muziki na mazungumzo, kwa sababu vina nifanya nijisikie huru na nipo karibu na jamii. Muziki hunibadilishia hali ya moyo na mazungumzo hunipa habari, mawazo mapya na wakati mwingine hata ushauri wa maisha. Pia kuna vipindi vina vyochekesha ambavyo hunifanya nicheke na kupunguza msongo. Radio pia inanivutia kwa sababu ya watangasachi. Baadhi yao wana sauti, sauti nzuri na wanajua kuzungumza kwa mtiririko unaovutia. Hadi unahisi kama wanazungumza moja kwa moja na wewe. Hilo li nafanya radio iwe rafiki wa karibu Hasa unapokuwa peke yako.

Kazini ninapokosea huanza kukubali kosa langu bila kulaumu mtu mwingine. Naona ni muhimu kukiri pale unapokosea kwa sababu hilo linaonyesha uwajibikaji na uaminifu. Kukataa kosa au kujitetia kupita kiasi mara nyingi husababisha matatizo zaidi. Baada ya kukubali kosa, uchunguze kilichosababisha kosa hilo. Naangalia kama ni uzembe, kukosa taarifa, kukosa muda wa kutosha, au kutoelewa maelekezo vizuri. Kufanya tathmini hii hunisaidia kuelewa chanzo cha kosa na kunipa somo la kuepuka kosa kama hilo siku zijazo. Kisha hutafuta suluhisho haraka. Kama kosa linaweza kurekebishwa, ninachukua hatua mara moja ili kupunguza athari zake. Ikiwa linahitaji msaada wa wengine, siogopi kuomba msaada au usheuri kwa sababu lengo ni kurekebisha tatizo, sio kulinda heshima binafsi. Baada ya hapo, hujifunza kutokana na kosa, nachukua kosa kama funzo. Si kama kushindwa, ninarekebisha namna ninavyopanga kazi, mawasiliano, au utaratibu wangu wa kazi ili nisirudia tena.

Napenda sana rangi za ukuta ambazo ni tulivu na zinazoletea amani. Kwa mfano, rangi kama blue nyepesi, kijani cha majani, au beige, hufanya chumba kiwe mahali tulivu pakupumzika, kusoma, au kufanya kazi. Rangi hizi hutoa hisia ya utulivu na kufanya mtu ajisikia huru bila msungamano wa mawazo. Pili, napenda rangi zinazowezesha kueka mapambo na samani kwa urahisi. Kwa rangi tulivu, unaeza kuongeza, picha, madirisha, au vitu vya mapambo bila kuadhiri muonekano wa jumla. Hii inafanya chumba kiwe chenye mvuto na kinachofaa kwa shuguli mbali mbali. Wakati mwingine, napenda pia rangi zinazochangamka kidogo. Kama rangi ya machungwa au nyekundu kwa ukuta, moja, tu wakipekee. Hii hutoa mvuto na hufanya chumba kionekane na furaha bila kufuruga utulivu kwa jumla wa chumba.

Kwa kiasi kikubwa, natumia simu yangu kwa mawasiliano. Mara nyingi ni kwa kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi, au kuwasiliana kupitia njia mbalimbali za mazungumzo. Simu inanisaidia kuwasiliana haraka na familia, marafiki na watu wa kazi bila usumbufu. Pia, natumia simu yangu sana kwa kupata tarifa na kujifunza. Ninaisoma habari na tafuta maarifa mapya na kuangalia maudhui ya elimu. Simu ina nirahisishia kujua kinachoendelea duniani na kunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya wakati wowote Kwa upande wa burudani natumia simu yangu kusikileza muziki, kuangalia video na kusikileza vipindi mbali mbali Hii hunisaidia kupumzika baada ya kazi au wakati wa mapumziko burudani hii hunifanya nijisikie huru na kubadilisha mawazo aidha natumia simu yangu kwa kupanga shuguli zangu naangalia ratiba kuweka vikumbusho na kupanga kazi za siku. Hii hunisaidia kutumia muda vizuri na kuepuka kusahau mambo muhimu.

Kazi za zarula zinahitaji haraka, mpangilio na utulivu. Ninapo kabiliana na kazi ya dharura, huanza kwa kwa kutathmini hali haraka ili kuelewa ni jinsi gani tatizo linavyo hitaji kushughulikiwa ni muhimu kutambua kama kuna hatua zinazoweza kusubiri kidogo au kama lazima zitendeke maramoja. Bada ya hapo, huweka vipa umbele vya kazi haraka. Kazi yenye athari kubwa zaidi au yenye hatari kubwa ndizo hufanywa kwanza na kazi nyingine ndogo upangwa kuendelea baadae Hii husaidia kuakikisha tatizo kubwa li na ondo leo haraka na sikuendelea kuongezeka Pili hujaribu kubaki mtulivu na kutumia akili Hata kama hali ni ya presha kuchelewa au kufanya maamuzi kwa haraka bila ufikira nzuri kunaweza kuongeza tatizo Kwa hiyo hujipanga kuzingatia hatua sahi na kuzingatia rasili mali zilizopo ili tatizo lishughulikiwe kwa ufanisi. Aidha, huwasilana na wenzangu pale inapohitajika. Kuomba msaada au kushirikia na hasa pale tatizo linapokuwa kubwa kuliko uwezo wangu binafsi. Ushirikiano katika dharura hufanya suluhisho kuwa haraka na salama zaidi. Mwisho, baada ya kazi ya dharura kumalizika, huchukua muda kutathmini kilichotokea. Hii husaidia kujifunza kutokana na uzoefu na kuakikisha hatu tajaribu tena makosa yale katika siku zijazo.

Kuna maeneo mengi ya kihistoria ningependa kutembelea, lakini ningependa sana kutembelea eneo lenye historia ndefu na hadithi nyingi za zamani. Maeneo ya aina hiyo hunifanya nihisi kama ninarudi nyuma katika wakati na kuelewa maisha ya watu waliishi kabla yetu. Ningependa kutembelea majengo ya kale, magofu au miji ya zamani. Kwa sababu, kila jiwe na kila ukuta unahadithi yake. Kuona kwa macho mahali ambapo matukio muhimu ya litokea unisaidia kuelewa historia kwa undani, zaidi kuliko kusomatu vitabuni. Pia ningependa kutembelea maeneo ambayo ya naonyesha utamaduni na maisha ya zamani. Kama vile makazi ya kale, maeneo ya biashara ya zamani, au sehemu ambazo zilikua vituo muhimu vya kijamii. Huko unajifunza jinsi watu walivyo, vaa, walivyo fanya kazi, walivyo shirikiana.

Napenda sana aina ya keki tamu lakini isiyo nzito sana. Ambaye inafaa kwa burudani au chakula cha kawaida. Kwa mfano keki ya chokoleti, vanilla au ya matunda ni kati ya ninazopendelea. Kwa sababu zinaladha nzuri na hazizidi kuwa nzito kwa mdomo. Napenda pia keki ambazo zina mchanganyiko wa ladha na muonekano wa kuvutia. Keki yenye mapambo kidogo, haisi nzuri au vipande vya matunda juu hunifanya nicheke na kunipa han hamasa ya kula. Ladha yake hufanya tukio au hafla ndogo kuwa ya furaha zaidi. Wakati mwingine napendelea keki ambazo ni nyepesi na rahisi kula. Kama sponge cake au keki za muffins. Hizi hufaa pale unataka kitu kidogo cha kuonja bila kujisikia umeshazidi kula.

Ndiyo, nimeshawai kuenda maonyesho ya sanaa, na uzoefu huo ulikuwa wa kuvutia sana. Maonyesho haya yamenifundisha, jinsi watu wanavyoweza kuelezea hisia, fikra na historia yao kwa njia ya rangi, michoro, au kazi za mikono. Kuona kazi ya sanaa kibinafsi, kunanifanya nijisikie karibu na ubunifu wa kila msani, na kunipa mtazamo tofauti wa maisha. Mara nyingi napenda kuangalia picha, mchoro na sanamu zinazohusiana na tamaduni tofauti au historia ya jamii. Kila kipande cha sanaa kina hadithi yake na kusoma au kuelewa hadithi hiyo kunanipa uelewa mpya na kuniacha nikiwa na kumbukumbu nzuri. Kwa kweli, maonyesho ya sanaa siyo tu burudani, bali ni chombo cha kujifunza na kutafakari. Pili, maonyesho ya sanaa hunisaidia kuimarisha ubunifu wangu binafsi kuona njia tofauti za kufikiria, rangi zinazotumika, na mbinu za kipekee kunanifanya nijisikie kuhamasika na kufikiri jinsi mimi pia naweza kueleza mawazo yangu kwa njia ya sanaa. Haidha napenda kuhudhuria maonyesho hayo pamoja na marafiki au familia Kwa sababu huwa ni wakati mzuri wa kuzungumza kuhusu kazi ya sana kubadilishana mawazo na kufurahia urembo wa kila kitu kwa pamoja Hii ufanya uzoefu kuwa wa kipekee na unakumbukwa kwa muda mrefu.

Kuwa na uwiano kati ya kazi na maisha ya kibinafsi ni jambo muhimu sana ili kuepuka msongo na kuhakikisha unafurahia maisha kwa usawa. Kwa kawaida ninajitahidi kupanga ratiba ili kila kitu kiwe na muda wake maalum. Kwa mfano napanga muda wa kazi lakini pia napanga muda maalum wa kupumzika, kufurahia familia au kufanya burudani. Hii husaidia kila sehemu ya maisha yangu ipate nafasi na isiipishwe nyingine Pili, ninajaribu kueka vipaumbele vyangu wazi Ninajua ni kazi gani ninahitaji kipaumbele cha haraka na ni wakati gani ni muhimu kuwacha kazi kidogo ili nipate muda wa familia au marafiki Hii husaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuifanya siku iwe na mtiririko mzuri Aidha, ninajitahidi kuchukua mapumziko wakati wa kazi Wakati mwingine, kufanya kazi bila kupumzika kuna sababisha uchovu na kupungua kwa ufanisi. Kwa hivyo, napanga mapumziko madogo hata kama ni dakika chache. Ilikisha kurudi kwenye kazi kwa nguvu mpya. Zaidi ya hayo ninatumia teknolojia kwa busara. Kama simu au kompyuta, kuhakikisha kazi na maisha binafsi vinashirikiana bila kuingiliana. Kwa mfano, napanga muda wa kupokea baruapepe au simu za kazi badala ya kuzikagua kila wakati ili wakati ya familia usivurugike.

Kampuni yoyote ili ifanikishe malengo yake na kuhakikisha mazingira ya kazi ni salama na yenye tija. Inahitaji sera imara na yenye uwazi. Kwa upande wangu, sera ambazo ninaona muhimu zaidini hizi. Kwanza, sera ya heshima na usawa kazini. Ni muhimu kila mfanya kazi ajisikie huru. Aheshimiwe na kushirikiana bila kuangaliwa kwa rangi dini jinsia au asili. Sera ya aina hii hutoa mazingira ya kazi yenye amani, huondoa mikongano isiyo ya lazima na huimarisha mshikamano watimu. Pili, sera ya uwajibikaji na uwazi. Kila mfanya kazi anapaswa kuelewa majukumu yaki, matarajio na nihatua gani zinazo chukuliwa pale kuna tatizo. Uwajibikaji unaimarisha utendaji wa kazi au uwazi unahakikisha kila mtu anajua. Kina chotarajiwa na hakuna mchanganyiko unaojitokeza. 3. Sera ya afya na usalama kazini. Mahali pa kazi pasipaswi kuwa na hatari kwa wafanya kazi. Sera hii ni muhimu kuhakikisha kila mtu anajua sheria na za usalama mikakati ya dharura na njia za kujikinga na ajali. Hii husaidia kupunguza hatari na kuunda mazingira ya kazi yenye tija. Nne, sera ya maendeleo ya wafanya kazi. Kampuni inayothamini wafanya kazi wake hutoa fursa za mafunzo, ujuzi mpya na maendeleo binafsi. Sera hii husaidia wafanya kazi kuendelea kukua, kuongeza ufanisi, wa kazi na kuimarisha motisha kazini.

Wakati ninamsongo wa kazi, huanza kwa kuchukua muda kidogo kupumzika na kupanga mawazo yangu. Kujichanganya zaidi au kujaribu kufanya kila kitu mara moja kuna zidisha msongo. Hivyo ni muhimu kuanza kukaa kimya kidogo, kuchukua pumzi na kufikiria hatua sahihi za kuchukua. Baada ya hapo, huangalia vipaumbele vya kazi. Kazi ambazo ni muhimu na zenye muda mfupi hufanywa kwanza na kazi zisizo na dharura huwachwa kidogo au kugawanywa katika vipindi. Hii husaidia kupunguza msongo na kufanya kila hatua iwe rahisi kushughulikia. Pili, inajaribu kujenga mtiririko wa kazi kidogo kidogo badala ya kufanya kila kitu mara moja. Kufanya kazi kwa hatua ndogo kunapunguza shinikizo na kunisaidia kukamilisha kila kipande kwa umakini na haraka. Aidha, hujaribu kuomba msaada au kushirikiana na wenzangu pale inapohitajika. Mara nyingine msongo huonekana mkubwa pale mtu anajaribu kubeba kila kitu pekee yake, ushirikiano unarahisisha kazi na unapunguza hisia za kuchoka au msongo. Mwisho, ninajitahidi kujipatia muda wa kupumzika na burudani baada ya shughuli nzito. Hii husaidia akili kupumzika, mwili kuondoa uchovu na kurudi kazini uki na nguvu mpya.

Napenda kwenda madukani wakati ambao si wa msongamano mkubwa wa watu. Mara nyingi hupendelea kwenda asubuhi au mapema mchana. Kwa sababu wakati huwa maduka huwa tulivu zaidi na inakua rahisi kuzunguka, huuliza maswali na kuchagua vitu bila haraka. Wakati maduka hayana watu wengi, ninapata nafasi ya kufikiria vitu vizuri kabla ya kununua. Kulinganisha bidhaa na kufanya maamuzi kwa utulivu Pia wauzaji wanakuwa na muda wa kukuhudumia vizuri zaidi Jambo ambalo hunifanya nijisikie nimeridhika Wakati mwingine naweza kwenda madukani jioni Hasa kama sina chaguo lingine kutokana na ratiba ya kazi Hata hivyo jioni mara nyingi kunakuwa na watu wengi Hivyo nahitaji kuwa na subira zaidi na kupanga kile ninachohitaji mapema ili nisipoteze muda.

Kwa siku ya leo, wazo zuri ni kuanza kwa kupanga siku vizuri na kueka malengo madogo yanayoweza kufanikishwa. Badala ya kujaribu kufanya kila kitu mara moja, unaweza kugawa kazi katika vipindi vidogo na kueka vipaumbele vya haraka na vya muhimu. Hii husaidia siku iende kwa urahisi na huondoa msongo wa mawazo. Pili, unaweza kuchukua muda kidogo na kupumzika au kufanya kitu unachokipenda. Kama kusoma kidogo, kuangalia video fupi, au kufurahia kinywaji unachopenda. Hii hufanya akili ipumzike na kuongeza hamasa ya kuendelea na kazi. Aidha, wazo zuri ni kujenga mawasiliano mazuri leo. Kama kuzungumza na rafiki, familia, au wenzako kazini kwa maneno ya heshima na furaha. Mawasiliano chanya hufanya siku iwe yenye furaha zaidi na kudumisha mshikamano mzuri na watu wanao kuzunguka.

Kazini na shughulikia udhaifu wangu kwa kuwa makini, mwenye uwazi na kujiendeleza kila siku. Kwanza huanza kwa kutambua ni maeneo gani nina udhaifu nayo. Kama ni uwezo wa kupanga muda, kushughulikia taarifa nyingi, au ujuzi fulani wa kiufundi. Kujua udhaifu wako kunasaidia kupanga hatua sahihi za kuboresha. Baada ya hapo, hujaribu kujifunza na kuhimarisha uwezo huo. Kwa mfano, nikiona na pungukiwa na ujuzi wa kompyuta au programu fulani, hujitolea kujifunza kupitia mafunzo, vitabu au ushauri wa wenzangu kwenye ujuzi zaidi. Hii ufanya nidhamu ya kujiboresha iwe, endelevu na haina kukosa matokeo. Pili, hujifunza kushirikiana na wengine pale napohitajika. Wakati mwingine udhaifu hauwezi kushughulikiwa pekee yako haraka, hivyo kushirikiana na wenzako au kuomba msaada kuna saidia kazi kufanikishwa bila kuchelewa. Hii pia huimarisha mshikamano wa timu na kuonyesha wajibikaji. Haidha, ninatambua kuwa kila kosa au udhaifu ni somo, badala ya kujikuhukumu au kuhisi aibu, huchukua udhaifu kama fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji kazini. Hii inasaidia kukuza mtazamo chanya na kuongeza ufanisi.

Napenda sana chakula cha asili, kilicho na ladha nzuri na virutubisho, ambacho pia kinanipa nguvu za kuendelea na shughuli za siku. Kwa mfano napenda wali na samaki au wali na maharagwe, pamoja na mboga za majani kama sukuma wiki au mchicha. Mlo huu ni rahisi kwenye afya na unakidhi kwa kiasi kikubwa. Pili napenda pia vyakula vya haraka kidogo au vya kufurahia kama chapati na mayai au sandwich. Hizi ni rahisi kula pale nimechoka au sina muda wa mlo mzito. Lakini bado hunipa nishati na furaha kidogo. Aidha napenda matunda kama ndizi, tofa au papai. Kwani husaidia kupata ni shati ya haraka, huongaza afya na hunifanya nijisikie vizuri. Mara nyingi napenda kula matunda kama sehemu ya mlo au kama kitafunwa cha mapumziko. Kwa ujumla napenda chakula ambacho kina ladha nzuri. Ni chenye afya na hufanya nijisikia nishati na furaha chakula sio tu lishe Bali pia ni burudani na njia ya kufurahia maisha kidogo kila siku.

Kwa kawaida, nasherekea siku kuu kwa kutumia muda na familia pamoja. Kwa sababu hiyo ndio sehemu muhimu zaidi ya sherehe kwangu. Tunapanga kukutana kupika chakula kizuri, kula pamoja na kuzungumza. Huo muda wa kukaa pamoja huimarisha upendo na mshikamano wa kifamilia. Pia siku kuu ni wakati wa kupumzika na kuachana kidogo na shuguli za kila siku. Na chukua muda wa kupumzika nyumbani, kusikiliza muziki au kutazama vipindi ni navyo vipenda. Hii hunisaidia kuondoa uchovu na kuanza siku zinazofuata nikiwa na nguvu mpya. Wakati mwingine hujitahidi kuwatembelea ndugu au marafiki au kuwapigia simu wale ambao wako mbali. Kuwasalimia na kupadilishana heri huleta furaha na kunafanya siku kuu iwe na maana zaidi. Aidha siku kuu unikumbusha kushukuru na shukuru kwa uhai. Familia marafiki na kila jambo jema lililopo maishani. Hii hunifanya nijisikie nimeridhika na kuwa na moyo wa amani.

Wakati ninamuda wa mwisho, huanza kwa kupanga kazi haraka na kuweka vipaombele vya darura. Kila kazi inapokaribu na muda wa mwisho ni muhimu kuzingatia ni nini kipaombele cha kwanza na ni hatua zipi zinazoweza kutekelezwa haraka bila kupoteza ubora. Hii husaidia kuhakikisha kazi muhimu haikosi kufanikisha. Baada ya hapo, hujenga mpangilio wa kazi kwa hatua ndogo ndogo. Badala kujaribu kufanya kila kitu maramoja, kugawa kazi vipindi vidogo na kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya kila hatua kwa makini. Hii pia husaidia kuondoa hisia za wasiwasi, zinazojitokeza wakati wa shinikizo. Pili hujaribu kujibadilisha kati ya kazi na kupumzika kidogo, hata ikiwa muda ni mdogo. Kufanya mapumziko madogo kunasaidia akili kupumzika, mwili hukaa macho na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Mara nyingine hata dakika chache huchangia kuboresha mtiririko wa kazi. Aidha, hujifunza kuomba msaada au kushirikiana na mwenzangu, pale inapohitajika. Wakati mwingine kazi nyingi haziwezi kufanyika kwa haraka pekee yako. Hivyo kushirikiana kunasaidia kuhakikisha muda wa mwisho unafanikishwa bila kuchelewa. Mwisho, baada ya muda wa mwisho kumalizika, huchukua muda kutathimini kazi iliokamilika. Hii husaidia kujifunza kutokana na uzoefu, kuboresha mipango ya siku zijazo, na kuepuka msongo unaofanana kazi zinazofuata.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu ya mkononi. Simu imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Kwa sababu inanisaidia kufanya mambo mingi kwa wakati moja na kwa urahisi. Kwanza kabisa natumia simu kwa mawasiliano. Kupitia simu na ujumbe ninaweza kuwasiliana na familia, marafiki na watu wa kazi wakati wowote. Hii hunifanya nijisikie karibu na watu ninawapenda hata kama tuko mbali. Pili, simu inanisaidia kupata taarifa na kujifunza nina soma habari natafuta maarifa mapya na kujifunza mambo tofauti tofauti kupitia maudhui mbali mbali. Hii hunifanya niendelee kujua kinachoendelea na kuongeza uwelewa wangu wa dunia. Pia natumia simu kwa kupanga shughuli zangu. Ninaweka vikumbusho kuangalia ratiba na kupanga kazi za siku. Hii hunisaidia kutumia muda vizuri na kuepuka kusahau mambo muhimu. Aidha, simu ni chanzo kizuri cha burudani. Ninasikiliza muziki natazama video na kufurahia vipindi vinavyonisaidia kupumzika baada ya kazi au siku ndefu.

Napendelea kuwasiliana ana kwa ana pale inapowezekana. Kwa sababu mawasiliano ya ina hiyo hunipa nafasi ya kuona hisia za mtu, lugha ya mwili na kupata uelewa wa haraka zaidi. Kuongea uso kwa uso kuna saidia kundoa mkanganyiko na hujenga uhusiano wakaribu na wa kweli zaidi kati ya watu. Hata hivyo katika maisha kila siku, napendelea pia kuwasiliana kwa simu au ujumbe. Hasa pale umbali au muda unakua kikwazo. Simu hunisaidia kueleza mambo haraka, kuuliza maswali na kupata majibu bila kuchelewa. Ujumbe, kwa upande wake, unafaa pale unapohitaji kutoa taarifa fupi fupi au pale mtu hayupo tayari kuzungumza. Pia, napenda kuwasilina kwa lugha ilio wazi na yenye heshima. Bila kujali njia inayotumika, ninaamini kuwa njia unayowasiliana si muhimu sana kama namna unayowasiliana. Maneno ya heshima kusikilizana kwa makini na kujibu kwa busara hufanya mawasiliano yawe mazuri na yenye matokeo.

Kwa kawaida, nafanya mazoezi ya mwili mara kadhaa kwa wiki. Kulingana ratiba na muda niliyonao, sio lazima kila siku lakini najitahidi kuhakikisha, si ishi bila mazoezi kwa muda mrefu. Kwa sababu najua yana muhimu mkubwa kwa afya ya mwili na akili. Mara nyingi nafanya mazoezi maratatu hadi nne kwa wiki, mazoezi haya yanaeza kuwa kukimbia, kutembea kwa haraka, kufanya mazoezi ya kunyoosha mwili au mazoezi rahisi ya nguvu. Hata mazoezi mafupi ya dakika chache hunisaidia kujisikia mchangamufu na mwenye nguvu. Kuna nyakati ambazo ratiba inakuwa ngumu, hivyo mazoezi yanapungua. Hata hivyo, hujitahidi kueka mwendo wa mwili. Kama kupanda ngazi, kutembea badala ya kutumia usafiri, au kufanya mazoezi madogo nyumbani. Hii hunisaidia kuendelea kuwa hai, hata kama sina muda mwingi.

Napenda sana kinywaji cha baridi chenye ladha nzuri na kinachonipa raha pale napokuwa nimechoka au napenda kupumzika Kwa mfano napenda juisi ya matunda kama machungwa, tofaa au embe. Kwa sababu hutoa nishati, hunifanya nijisikie mchangamfu na pia ni chenye afya kidogo Pili napenda vinywaji kama soda au vinywaji vya kipekee vilivyo na ladha ya matunda mara chache. Hasa pale napenda burudani kidogo au kusherehekea tukio. Hata hivyo sipendi kunywa mara nyingi kwa sababu vina sukari nyingi. Hivyo napendelea kwa kiasi kidogo tu. Aidha napenda pia maziwa baridi, pale ninapohitaji kitu cha kutuliza kiu na kunipa nguvu kidogo. Vinywaji hivi hufaa sana baada ya mazoezi au wakati wa joto. Kwani hutoa hisia ya kupumzika na nguvu za mwili. Kwa ujumla, napenda kinywaji cha baridi ambacho kinatoa nishati, ni safi na kinanifanya nijizikie vizuri na mara nyingine hutoa burudani kidogo au furaha wakati wa mapumziko.

Msimu nina upenda zaidi ni majira ya kiangazi kwa sababu huleta hisia ya uhuru na furaha kwa muda mrefu. Katika majira haya, siku huwa ndefu na jua lina waka vizuri. Jambo linalo nifanya niwe na nguvu za kufanya shughuli za nje. Kucheza au kutembea bila kuadhiriwa na baridi au mvua. Pili, majira ya kiangazi hufaa kwa kusafiri. Kwenda pwani au kufanya piknik na familia na marafiki. Hii inanifanya maisha kuwa ya furaha na kunipa kumbu kumbu nzuri za kushirikiana na watu ninawapenda. Aidha napenda majira haya kwa sababu wanaongeza hisia ama badiliko na mwendo mpya. Wakati mwingine majira mengine huwa ya baridi au mvua ambayo hupunguza shughuli za nje. Lakini kiangazi hufanya kila kitu kiwe rahisi na chakufurahisha.

Kila siku kabla ya kulala nachitahidi kuwa na utaratibu wa kupumzika na kujianda kwa usingizi mzuri. Kwanza huanza kwa kupumzika kidogo baada ya shuguli za siku. Kama kusoma kitabu kidogo, kusikiliza muziki wa utulivu na kuangalia vipindi kidogo vinavyo nifurahisha. Hiu usaidia hili kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Baada ya hapo, hujipanga kwa shuguli za asubuhi inayofuata. Ninangalia ratiba yangu kuweka vikumbusho vya kazi au shuguli na kupanga vipaumbele vya siku hiyo ijayo Hii hufanya nipate usingizi nikiwa na amani ya akili bila kuishi kwa wasiwasi kuhusu mambo yasiyo pangwa Haidha, ninajitahidi kuondoa vifaa vya teknolojia au mwanga mkali karibu na kitanda simu, kompyuta au televisieni mara nyingi huadhiri usingizi Hivyo ni bora kuwacha kutumia vifaa hivyo angalau dakika Dheladhini au tu sitini kabla ya kulala. Badala yake, napendelea kusoma kidogo kutafakari au kutulia kwa njia yoyote na inayonifanya nijisikie utulifu. Mwisho, napenda pia kufanya mazoezi madogo ya kupumua na kunyoosha mwili. Hii husaidia kupunguza uchovu na kuskia kuandaa mwili kwa usingizi mzuri.

Kitu kinachonipa motisha ni kuona matokeo ya juhudizangu na jinsi kazi yangu inavyoweza kuadhiri maisha yangu au ya wengine kwa njia chanya. Kwa mfano, pale ninapo kamilisha kazi nzuri, kufanikisha jambo nililokukusudia au kuona wezangu wakirithika na matokeo, hiyo hunipa furaha kubwa na kunifanya nitake kuendelea kufanya zaidi. Pili malengo makubwa ya kibinafsi, hunipa motisha kujua ninachotaka, kufanikisha katika maisha yangu kama maendeleo ya kazi, elimu, au mafanikio ya kifamilia hunifanya niwe makini na kushirikiano kwa bidii ili kufanikisha malengo haya malengo haya hunipa mtazamo wazi, wa hatua za kuchukua kila siku aidha, kuona wengine wakiwa na bidii na mafanikio pia kunanihamasisha Hii ni kama kuwa na mfano wa kuiga na kuhamasika ikinifanya niwe na nia ya kufanya vizuri zaidi Wakati mwingine maneno ya motisha kutoka kwa familia marafiki au wenzangu kazini huongeza motisha hiyo na kunifanya nijisikie kuendelea bila kuchoka Mwisho ninapata motisha pia kutoka kwa kupata changamoto mpya kujitahidi kushinda changamoto kuna nifanya nijisikie bora kuimarisha ujuzi wangu na kunipa hisia ya kuridhika ya ndani.